Jinsi ya kuwakaribisha wafanyikazi wapya kazini ya kwanza ni orientation. Maana orientation ni kuwaeleza historia na malengo ya kampuni, kuwafafanulia majukumu yao na matarajio yao kwenye kazi, kuwaelezea ya sheria, muda wa kazi na maadili ya kazini. Baada ya kuwapa orientation, kitu cha pili ambacho nitawafanyisha wafanyikazi itakuwa mafunzo ya awali, kuwafunza nini tunacho itaji kwenye kazi, na kuwambia vipi supervision venye vitakuwepo kwenye kazi. Jambo lingine ambalo nitafanya kuwakaribisha wafanyikazi wapya. Ni kuwambia jinsi mawasiliano ambavyo vitakuwa kwenye kazi. Kama itakuwa kwenye kidude chetu cha WhatsApp, ntawambia kama itakuwa ni kila asubuhi tunapatana kabla ya kazi, ntawambia So, ma baada ya hapo, itakuwa kuwakaribisha na kuwambia wajisikie huru. Kama kuna mtu ambaye ako na swali anaeza uliza, tutamjibu na tuanze kazi. Asante.

Unakunywa maji mangapi kwa siku. Mimi nakunywa maji lita mbili au lita tatu kwa siku. Maana yake, kwa kikombe kimoja ni robo lita. Kwa siku, nitakunywa vikombe viinne au sita. Kulingana na siku, ka hiyo siku kuna joto, nakunywa vikombe sita, kama hiyo siku kuna baridi, nitakunywa vikombe viinne. Maana ake ni litambili au litatatu kwa siku.

Je, unapenda kujifunza historia? Ndiyo. Unapenda kujifunza historia, historia kama ya dunia, historia nchi yangu Kenya, ama nchi yetu Kenya. Ninapenda pia kujifunza historia ya mahali ambapo nimetoka. Kujua ukoo wetu, kujua pia historia ya dunia mzima, ndio nijue mwaka uso wa usoni, ulivyo. Sababu tuliambiwa kuwa mwaka usoni inakuja kwasababu ya historia. So kusumanisha historia ni yamana kwasababu historia ndio itakuambia mwaka wa usoni vile kutakua.

Unafanya nina wakati wa mgogoro na mtu? Mkiweza tumia methali wa mababu zetu awali walisema hasira hasara. Maana yake ni, kukiwa na hasira mtaharibu vitu, kutakua na hasara. Kwa sababu ya hiyo, kitu cha kwanza mimi hufanya kweza kuwa na mgogoro na mtu, kitu cha kwanza ni natuliza hasira. Na nitatuliza hasira kwa kupumua mara wakadha wakadha ndio hasira ipungue ndani mwangu. Baada ya hivo, nitatulia nimsikize ambaye tunagorofishana naye nimsikize kwa makini. Baada ya kumskiza, tutazungumza mimi naye kwa heshima bila hasira. Baada ya hivo, tutatafuta chanzo cha mgogoro huo. Tushaa pata chanzo cha mgogoro huo, tutakuja tutafute kiini au tutafute suluhisho cha mgogoro. Baada ya kutafuta suluhisho cha mgogoro, tuelewane baada ya hapo niondokee kwa niondoke iyo sehemu ambao kulikuwa na mgogoro.

Ninini kinacho kufanya ufurahi sana? Baadha wa baadha mambo mengi ambayo yafanya nifurai. Cha kwanza ni uhai. Cha pili ni afya njema. Cha tatu ambacho kinafanya nifurahi kwa maisha yangu ni kuwa na wazazi ambao wanipenda. Mambo mengine ambayo yanafanya nifurahi ni kukuwa na kitu ambacho nachofanya kinanilipa na nafanya kwa upendo. Mambo mengine ambayo yanifanya nifurahi kila siku ni kukua na pesa. Natamani niwe na pesa ni fuende furaha sana. Nama.

Niambie kuhusu rafiki yako wa karibu zaidi. Rafiki yangu wa karibu zaidi ni wa ki kiume na unaeza kueleza ni jinsi mulivyokutana. Rafiki yangu ambaye wa karibu zaidi tulikutana pale shuleni Chuo kikuu, pale Machakos University. Tulikua tunasoma naye kidato kimoja, kusaidiana kwenye mambo ya hapa na pale, kwenye masomo, maishani, kuwaza pamoja. Je unakumbuka mambo mnayoyafanya pamoja. Naam nakumbuka tulikuwa tunacheza mpira pamoja. Nakumbuka pia tulikuwa tunajaribu kutafuta kusaidia watu uko voinje kwenye tunaita volunteer jobs. Nakumbuka pia na rafiki yangu tulikuwa tunasaidiana kwenye masomo. Naam nini kinachofanya uwe rafiki wa kweli. Jambo ambalo linafanya niseme huu ni urafiki ukweli ni tujakuwa tu pamoja naye kwenye maisha ikiwa pale juu peke yake. Pia iko hapa chini, tunapatananga, tunasaidiana, tunarudi tunakuta, kurudi huko juu So, sababu la hiyo kumaanisha rafiki wangu ni wa thelathini. Ungependa kusema nini kuhusu rafiki wako. Rafiki yangu ndasema Mungu amsaidie na tuwe na furaha kila ujao. Naam.

Unatumia muda wako wa bure kivipi? Muda wangu wa bure mi hutumia kwa njia tofauti tofauti. Njia kwanza ambayo natumia muda wangu wa bure ni kusoma. Kusoma vitabu, ahh, novels, ehh riwaya yani. Ahh, natumia pia mudangu kucheza. Na pia natumia muda wangu wa bure kufanya utafiti wa teknolojia.

Nani aliyekufundisha jambo muhimu? Mtu ambaye alinifunza jambo muhimu ni rafiki yangu. Rafiki yangu wa dhati, John, alinifunza mambo mengi, mambo ya teknolojia, mambo ya social media alinifunza. Amenifunza pia mambo ya teknolojia nilikuwa nishasema alinifunza pia mambo na tarakilishi.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Kucheza mpira, napenda kucheza mpira, napenda kucheza mchezo wa golf pia. Pia wakati wa furaa nikitaka kufurahia naenda kutazama tv, kutazama movie na pia kutazama michezo ya mipira. Pia wakati wa furaa nikitaka kujifurahisha naenda nje kwenye bustani kujifurahisha. Na wanya na kuona wanyama wapori.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Au, napenda kusomea habari mtandaoni kwenye Google au kwenye YouTube na tazama habari. Au, pia naenda kwa social media pages za watu kama Instagram na TikTok kwenda kutazama habari ambavyo vinavyoendelea hivi punde.

Je, unaeza kuishi siku moja bila teknolojia. Naam, naeza naeza, naeza ishi siku moja bila teknolojia. Nikifanya hivo na maana, sitakuwa nikifanya kazi, itabidi nimerudi kwa zama zile zetu za kale, ya kuenda kufanya kazi kwenye jamii, kwasaidia watu wenye Children's Home, kusaidia watu kujua kuhusu, kuenda kuinteract na watu huko nje yani.

Je, unapenda mvua? Naam napenda mvua. Mvua ni baraka. Mvua ni baraka hivyo ndivyo pia wazee wa kitambo walivyosema. Sababu napenda mvua ni mvua inafanya nchi inakua kijani kuliko kukua ambavyo ikona njaa. Mvua inaleta mazao ambavi tunavikula. Mvua ikona manufaa mengi sana. Ispokuwa kuwa na mafuriko, mvua pia ina manufaa mengi sana.

Je, unawafahamu majirani wako, naam, nawafahamu tena sana, mno, majirani wangu ndiyo marafiki zangu wengi. Tunasaidiana pia kwenye kazi, tunasaidiana pia kwenye ujirani wema, na pia ujirani mwema unatoka kwa hao majirani. Napenda majirani wangu, na pia nawafahamu kwa kina.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Nina njia tofauti tofauti ambavyo nina shughulikia muda wangu wa mwisho. Muda wangu wa mwisho unakuanga muda wa kuangalia au, kuangalia progress ambavyo nimetoka tangu asubui au. Tangu nianze kazi, hadi wakati wa mwisho naangalia nini nimefanya, nini ambacho nitafanya kesho au siku nyingine, ndio isaidie pia kusaidia kujua venye pia nitashughulikia mambo yangu. So hivo ndio ninavyo shughulikia mambo wangu wa mwisho So mud wangu wa mwisho inakuwa kuangalia nini nitafanya na nini nitafanya yenye sijafanya.

Unatumia programu zipi mara nyingi? Nina baadhi ya programu ambavyo navitumia kwenye kazi na pia kwenye maisha yangu ya kila siku. Kwenye kalenda na kupanga muda natumia programu ya Google Calendar kunisaidia kujua wakati wangu na pia siku ambavyo nataingia kazi ya kufanya kitu. Tukifika kwa kusimamia kazi na miradi natumia programu ya Notion. Kusaidia kutengeneza kupanga na kuandika na pia kuunda database ambavyo nitavitumia kama kumbu kumbu. Pia natumia Google Keep naitumia kueka kumbukumbu na wazo ambavyo nimezi. Nimevitumia ama nimevipitia kwenye maisha.

Ni nini kinacho kufanya ucheke? Nina mambo mengi ambavyo vina nifanya nicheke ya kwanza ni kuwa na marafiki kando yangu au kukuwa na marafiki alafu tuna pia na banta hapa na pale nacheka. Jambo lingine ambalo lina nifanya nicheke kuona video au picha za cinema. Nifanya nicheke sana mno naam.

Unapenda mwanga mkali au mwanga wa kati. Mimi kibinafsi napenda mwanga wa kati. Mwanga mkali unaharibu macho. Unafanya pia inakuwa ngumu kuona mambo. Napenda mwanga wa kati kwenye kutumia kama kwa tarakilishi. Napenda mwanga wakati sana. Iko na manufaa mengi kwenye macho yangu. Na pia ina manufaa mengi kuliko mwanga mkali unaharibu macho.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Naam, mawazo ya kuwaza, unaeza anza kueleza ni aina gani ya mazoezi na unayofanya. Kila siku ina mazoezi yake. Kuna siku tunasema ni mazoezi ya miguu, kuna mazoezi ya kifua, kuna siku ya mazoezi ya mikono, kuna siku ya mazoezi ya tumbo, gongo. Mazoezi ambayo natumia sana sana ni kwa kukimbia na kuenda gym. Pia napenda, naenda gym kila mara tatu kwa wiki, nafanya mazoezi ya kukimbia marambili kwa wiki. Alafu siku mbili napumzika, na pia misuli ya mwili, iweze kurudi na istawili vizuri. Ni wakati gani unaopenda kufanya mazoezi? Napenda kufanya mazoezi wakati wa mchana, lakini sana sana napenda kufanya mazoezi asubuhi kabla kuingia kulala. Unahisi jinsi gani bada ya zoezi? Uchovu, but pia na furaha. Kwa sababu unajua, hiyo uchovu itafanya nikae vizuri, venye nataka ndio maana nafanya mazoezi.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Huwa nafanya mazoezi yangu sana sana asubuhi. Ile siku naamua kufanya kutembea. Ile unasema kutembea ndio ka zoezi nafanya majioni. Nikisha maliza kazi but kama ni mazoezi ya gym nafanyanga subuhi.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Nina baadhi ya vitu ambavyo nafanya ndio nimalize kazi kwa wakati. Jambo la kwanza ni kukua na orotha ya kazi yangu. Napanga kazi yangu na orotha afu napanga kulingana navyo viona gani ya maana na gani sio ya maana. Baada ya hapo na kila kazi naipa muda ambao huu muda ndo natumia kufanya hio kazi.

Ngependa kutembelea mji gani duniani? Mji ambao ngependa kutembelea duniani ni mji wa New York na pia mji wa Seattle, Washington. Sababu ya nataa kutembelea mji huu ni kuona venye pia teknolojia inavyotumika na watu na pia kujifurahisha na kuona venye pia dunia ipo na kutembea dunia.

Sana gani za DGT unatumia kila siku. Nina zana tofauti tofauti kulingana na pia kazi tofauti ambavyo vinafanya. Kuna zana kama ya Notion ambao nautumia kupanga. Kuunda kumbukumbu ama database na kupanga kazi zote ambalo navitaka kuvifaya pod vyote pamoja. Nikona zana ingine ya Google Calendar inatusaidia kupanga muda wangu na pia nyakati wa different ama wakati tofauti tofauti ambao ndavitumia kwenye kazi. Pia ndatumia Google Keep Na Google Keep kuraisisha kumbukumbu za haraka na alama za rangi. Tofauti ni kunisaidia kwenye kazi na.

Unafanya nini kulinda mazingira? Nafanya jambo mengi sana kusaidia kulinda mazingira. Jambu la kwanza ni kuelimisha watu kuhusu uchafuzi wa mazingira. Na pia kuambia madhara ambayo yatafanyika kuchafua mazingira. Jambo lingine ambayo nafanya kulinda mazingira ni mimi mwenyewe ku kufanya mambo ambayo itasaidia mazingira kama kutotupa takataka, nisitupe takataka ovyo ovyo. Nitupe takataka pahali ambavyo inafaa. Siku za kupanda miti napanda miti. Kukuzuia ama kutokata miti kwenye mazingira yetu, naam.

Je unahifadhi kitu cha dhamani. Na kita ambacho ni kihifadhi cha dhamani ni mawaidha ambavyo niliachiwa na wazazi wangu na pia babu na nyanya. Hivyo ndiyo vitu ambavyo cha dhamani kuliko mali na pesa sababu hayo mawaidha ndiyo yata ambayo niletea mali na fedha ambavyo navitaka.

Niambie kuhusu mwana biyashara bora zaidi. Unaweza kushiriki ni nani mfanya biyashara bora unayemjua. Mi ndasema Elon Musk kwa hiyo swali la kwanza na mfanya biyashara bora. Labda unaweza kueleza nini unapenda mfanya biyashara huyu. Ni anavyowaza kuhusu biyashara, pia anavyowaza kuhusu kazi yake. Na pia ntasema model ya biashara yake. Inanifuraisha sana. Je unakumbuka kitu cha ajabu alichofanya amefanya majambo mingi sana. Kama kuleta gari ya stima ambayo inasaidia mazingira. Pia kukuwa na SpaceX ambayo inasaidia kujua nini inafanyika uko juu kwenye mawingu. Pia nini inginwe amefanya kuleta Starlink ambayo tunaitumia kama internet ambayo tunaitumia kwa internet yetu hapa Kenya kutusaidia kufanya dunia ikuwe ndogo kwa sababu ya internet. Unapenda kueleza nini unachofunzwa kutoka kwake. Nimejifunza kutoka kwake ni kuwa mwana biyashara si kila siku unapata faida. Kuna siku pia unapata losses. Na pia unahisi nini kuhusu jinsi alivyofanya biyashara. Hongera kwake. Naamu.

Ujuzi gani unaitaji kuimarisha? Ujuzi ambao unataka kuimarisha ni ujuzi wa kutumia AI kwenye kazi na pia kuitumia kwenye kufanya mambo yangu ya kazi na pia kwenye maisha yangu ya kila siku. Ujuzi mwengine ambao nataka ni kuhusu hela, fedha. Nataka pia kujua ku utumizi wa hedha, wa fedha yaani kwenye maisha yangy ya kila siku.

Somo gani la science unalipenda, anapenda somo la kemia, na pia napenda somo la physics, sababu napenda somo la kemia sana ni kujua venye utaunganisha elements tofauti tofauti kuunda kitu, na pia napenda somo la physics kwa sababu ndio natumia kwa kila siku, kaa kuendesha gari, na kusaidia kujua venye gari iliundwa, kitu yote ikifanyika utajua nini unafaa kufanya. Pia piga hesabu unapokuwa pale kwenye barabara. Na pia mambo mengi ka stima. Najihisi vizuri kupenda masomo haya.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Naam, jinsi ambavyo napunguza matumizi ya plastiki ni kutonunua kwanza bidhaa ambavyo vimepakejiwa, vimeekwa kwenye plastiki. Jinsi nyingine ya mi kupunguza matumizi ya plastiki ni kutokuwa na plastiki kwenye nyumba na nahisi vizuri kutotumia plastiki kwenye siku yangu kila siku.

Je unapenda hesabu ndiyo? Hesabu ndiyo subject au nitasema vipi? Hesabu ndiyo kitu ambacho napenda sana sababu hesabu huwa haidanganyi na hesabu huwa sawa na hesabu pia inasaidia kama kwenye kazi yangu ya forex natumia sana hesabu, sababu hesabu ndo itansaidia kujua fedha ngapi napata na ngapi sipati, ndiyo?

Aina gani za filamu nazipenda? Napenda aina mbili za filamu, aina ya kwanza ni filamu za action, napenda kuona hiyo watu wakipiganapigana kwenye boxing na nini. Aina ya pili ni ya filamu napenda ni aina ya comedy, napenda aina za comedy sana, kucheka na kupafua, kupasua mbavu. Ila sipendi kutazama filamu sana, ila time wakati nitaanza kuona filamu, napenda kuona aina mbili za filamu, ambayo ni filamu za action na comedy. Napenda sana kuziona.